Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa nafasi ya kufrahia mazingira ya asili na kujituliza kiakili. Kupanda milima hunisaidia pia kufanya mazoezi ya mwili na kuimarisha afya yangu. Zaidi ya hayo, ninapo fika kileleni, hujisikia mwenye mafanikio na motisha ya kujipa changamoto zaidi.